Ndio, napenda sana kujifunza historia. Historia ni moja wapo ya masomo au mada abazo zinamvuto wa kipekee kwangu sana sana. Kila wakati ninapoketi na kusoma kuhusu matukio ya zamani, viongozi wa historia na vita au mabadiliko ya jamii au hata maisha ya watu wa kale, najihisi kama nimesafiri kupitia wakati. Ni kama safari ya akili inayonipeleka karne nyingi nyuma na inanipa uelewa mpana wa dunia tunayoishi leo. Kwa sababu kubwa inayofanya nipende historia ni kwa sababu historia hutufundisha mengi kuhusu maisha. Kwa mfano, tukijua sababu ya zilizo pelekea vita fulani kutokea, zinaweza kujifunza jinsi ya kuepuka migogoro wakati siku zijazo. Pia, historia hutufundisha mambo kuhusu viongozi wa zamani na maamuzi yao, mazuri au mabaya na hivyo kutusaidia kuwa viongozi bora siku zijazo. Vile vile, historia ni chanzo kizuri cha mafunzo ya maadili, ujasiri na uvumilivu. Tunaposoma kuhusu mashujaa waliopigania uhuru au haki tunapata motisha ya kusimama kwa ajili ya kile kilichosahihi. Napenda pia historia kwa sababu inanionyesha jinsi dunia imebadilika. Tukiangelia historia ya kiteknolojia, elimu, siasa au dini, tunaona mabadiliko makubwa yaliyotokea inanivutia kujua kuwa zamani tulikuwa nanjia tofauti za maisha. Watu walivaa tofauti, walikuwa tofauti na hata walielewana kwa lugha na utamaduni tofauti. Hii inanisaidia kuheshimu tamaduni za watu wengine na kuona uzuri wa utofauti wa binadamu. Nakumbuka nikiwa shuleni, somo la historia ilikuwa moja ya masomo niliopenda sana. Walimu wangu wa historia walikuwa na uwezo wa kueleza hadithi za kihistoria kwa njia ya kusisimua. Nilihisi kama niko ndani ya simulizi kwa ukweli, nikiangalia matukio yakifanyika. Wakati mwingine nilikuwa nikipenda maktaba kutafuta vitabu vya viziada vya historia. Nilifurahia masomo kuhusu historia ya Kenya, Afrika na hata dunia nzima. Pia filamu za kihistoria na makumbusho ni maeneo ninayopenda sana kutembelea. Kila picha, kifaa cha kale au maelezo niliyoyaona, yalikua na hadithi ya kipekee. Ingawa napenda historia, kuna changamoto pia wakati mwingine kumbuka ni kumbukumbu nyingi za tarehe na majina ya matokeo au watu zinazoweza kuwa nyingi.

Naam nimewahi kusafiri kwa ndege mara kadhaa. Kila safari ya ndege huwa na hisia tofauti kabisa kwa sababu ni tofauti kabisa na njia nyingine za usafiri. Usafiri kama gari au basi, pikipiki, baiskeli na zinginezo. Kwanza kabisa kunapokuwa na mchanganyiko wa hisia za furaha wasiwasi kidogo na mshangao nikipanga safari ya ndege huwa najianda sana kwa sababu najua nitakuwa na uzoefu mpya uzoefu mpya au raha. Mara ya kwanza nilipokuwa nasafiri, ninasafiri kwa ndege, ilikuwa ni jambo la kusisimua sana. Nilikuwa na wasiwasi kidogo juu ya usalama wa ndege na namna ya kusafiri vizuri bila stresi. Lakini baada ya kuanza safari, nilijifunza mambo mengi kama vile jinsi ya kujiweka vizuri, ni nini cha kufanya ikiwa kuna matitizo mandogo. Na jinsi ya kufurahi kufurahia mandhari ya juu kutoka dirishani. Siku hizi napenda kusafiri kwa ndege hasa nikiwa na safari za mbali au kwenda maeneo mba ambayo ni mangumu kufikia kwa njia nyingine kama ya kwenda na gari au pikipiki na njia zinginezo za usafiri. Ndege ni haraka na rahisi na inapunguza sana muda wa kusafiri. Kwa mfano, safari ambayo ingechukua masaa kadhaa kwa gari kwa ndege inaweza kuchukua dakika chache tu. Pia, napenda kupendeza na mandhari ya juu wakati ndege inapokuwa angani kuangalia mawingu, miji kutoka juu na hata milima au bahari na ni jambo la kipekee. Hiyo ni sehemu ya safari ambayo watu wengi hupenda na mimi pia ni mmoja wa hao watu. Lakini, si kila wakati safari ya ndege huwa ya starehe. Kuna changamoto kama vile ucheleweshaji wa ndege, msongamano na wakati mwingine hata hali ya hewa ambayo inayoweza kuathiri safari hizo changamoto hufanya safari kuwa na mvuto wa aina tofauti lakini, pia ni sehemu ya uzoefu wa kusafiri. Kwa ujumla, kusafiri kwa ndege kunachangia sana katika kuongeza uzuri wangu wa dunia na kunipanua mtazamo. Nimeweza kutembea miji na nchi tofauti ambazo ningeshindwa kufikia kwa njia nyingine za usafiri hii imeniwezesha pia kujifunza tamaduni mpya kuona kuonana na watu tofauti na kuendeleza maisha yangu binafsi na kitaaluma pia napenda kupanga safari za ndege zenye ratiba nzuri ili kuepuka msongamano na kuchukua muda mwingi wa journey hii ni muhimu kwa sababu usafiri bila msongamano kufanya safari kuwa na raha zaidi mara nyingi pia napenda kutumia safari ya ndege kama fursa ya kupumzika na kujitafakari. Kwa mfano, nikipanda ndege huwa najitayarisha kwa kusoma vitabu, kusikiliza muziki kwa udogo au hata kufanya kazi kidogo ikiwa ni safari ya biashara. Kwa kumalizia kusafiri kwa ndege ni uzoefu wa kipekee ambao, nina dhamini sana. Nimefurahia kila siku, nilivyoifanya na ninatarajia kuendelea kusafiri kwa ndege mara nyingi katika kazi katika maishani mwangu.